Napendelea sana kula chakula chenye ladha ya uchachu kwa sababu hunipa hisia ya upekee na huamsha pia hamu ya kula kwanjia ya haraka. Ladha hii mara nyingi uhusishwa na ubichi, afya na asili, jambo ambalo huwa linanifanya nihisi kama ni nakula chakula kilicho karibu zaidi na mazingila ya asili kuliko haswa vile vyakula vilivyo sindikwa sana. Na matunda mfano ambayo ya na uchacha ambayo ni naipenda ni kama vile machungwa, limau, zabibu, mbichi, maembe mbichi, nanasi, na mapera. Ambayo hunivutia sana kwa sababu ni vitu ambavyo vinaladha ni nayo ipenda ladha hiyo ya uchachu. Bali pia matunda haya ya na virrtubisho muhimu kama vile vitamin C ambayo huweza kunisaidia kuimarisha kinga ya mwili. Na mfano matunda haya ambayo na ladha chachu pia huweza kusaidia katika usagaji wa chakula tumboni na huweza kunipa nguvu hasa nina po amka asubuhi au wakati wajoto kali. Uchachu wa matunda hayo huweza kunifanya nijisikie mchangamfu na hunisaidia sana kupunguza hamu ya kula vyakula vyenye sukari nyingi kupita kiasi. Na mbali na matunda pia kuna vyakula vingine ambavyo pia vina uchachu huu ambao niinaupenda sana. Mfano vile vyakula vinavyotokana na maziwa kama vile maziwa mtindi, maziwa yalelio ganda na maziwa mtindi wa asili usio na sukari nyingi. Ambapo unaweza kupata ni vyanzo muhimu sana vya lada hii ya chachu ambayo hua inafanya na furahia sana kula vyakula hivi. Na vyakula hivi vinafaida kubwa ya kiafya kwa sababu vina bakteria wazuri wanaojulikana kama probiotik ambao husaidia kuboresha afya ya tumbo na mfumo wa usagaji wa chakula tumboni. Pia unaeza kupata husaidia kuimarisha kinga ya mwili na wakati mwingine utapata upunguzo wa matatizo ya kujaa tumbo au kukosa choo vizuri. Kwa hiyo hata hivo, kuna changamoto pia, ambazo pia hutokana na kula chakula hichi cha uchachu, kama vile ukila chakula hichi kupita kiasi, unaweza ukasababisha kero tumboni, unaweza ukasababisha kuwa na asidi nyingi tumboni, au pia meno unaweza ukahisi kuwa ya na watiri flani utokanao na kuathiriwa na chachu hiyo. Haswa kwa watu wenye ambao watu wana tumbo ambayo ni nyeti huwa sana wanaweza kupokea matatizo ya vidonda vya tumbo. Lakini baadhi ya vyakula vyenye uchatu kama si kikali au vyakula vilofanyiwa uchachushaji kupita kiasi pia unaweza vikaongeza sodium mwilini jambo ambalo kuwa wanasayansi wanasema linaweza kuwa na madhara endapo vitatumiwa bila kiasi. Kwa hiyo kwa ujulma ningependa kusema kuwa chakula chenye ladha ya uchachu nakipenda sana kwa sababu kinanipa usawaziko wa ladha pia hunisaidia kula kwa wangalifu na pia huchangia afya yangu kwa kiwango kikubwa hasa ninapovitumia kwa kiasi. Na faida zake na ziona ni nyingi sana ikiwemo kuimarisha kinga, kuboresha usagaji wa chakula tumboni na kuongeza hamu ya kula. Lakini pia umuhimu pia ni kwa sababu haya yote hutokea pali ninapo zingatia kiasi na muktadha wa kiafya hasa katika maisha yangu binafsi. Na ninapo angalia faida hizi na kuzifananisha na hasara ambazo zinaweza zikatokana Ninaamini kuwa ladha ya uchachu ni chaguo bora, endapo nitaichanganya vizuri na ladha nyingine kama vile chumvi, ama pia kuongeza sukari kidogo. Hili kwa hiyo niweze kuwa na mlo wenyu uiano, unaochangia afya bora na ustawi kwa ujumla wa mwili, inafaa niweze kuwa ni nakula kwa kiasi ladha hii, na haswa pale ni napohitaji, ili niweze kuwa na muktadha mzuri wa kiafya.

Huwa ninashugulikia mda kazini kwangu kwa kupanga mikakati vyema na kuwa na mipango ya mapema na kujitambua binafsi huku nikitumia uzoefu wangu wa kazi ambao nimekua nikifanya mda mrefu pamoja na uelewa wakati ninaofanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa kuwa tayari nimegundua kuwa nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi Mi hutumia muda huu kwa makusudi kushughulikia kazi nzito na zinazoitaji umakini mkubwa kama vile kazi za maabara, uchambuzi wa matokeo, maandalizi ya ripoti, wakiki wa data na pia kazi zinazousisha ubora na usahihi wa hali ya juu. Pia asubuhi mimi upenda sana kufanya kazi kwa sababu huwa kuna mazingira ya utulivu, akili yangu huwa ipo makini na naweza kuwa nikapunguza makosa kwa haraka sana jambo ambalo pia ni muhimu sana katika kazi za kitaaluma kama za maabara na data. Ili niweze kuhakisha muda unatumika vizuri, mimi uanza siku kwa kupanga kazi. Huwa napenda kuangalia ratiba yangu ya siku nikipitia kalenda ya kidigitali, baruapepe mfano outlook na orodha ya majukumu ambao nilikuwa nimeyapanga awali. Kwa hiyo ninaweka kipaumbele cha kazi kulingana na dharura, umuhimu wa kazi na muda wa mwisho. Na kazi zenye muda mfupi wa kukamilishwa mimi upenda sana kuzipa kipaumbele cha juu, huku kazi za muda mrefu mi upenda kuzigawanya hasa katika hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kuzisimamia. Njia pia hii nimeweza kuona inanisadia kuepuka msongamano wa kazi na pia unaweza kunipa picha ya wazi ya maendeleo yangu ya kila siku na kunipa muda mzuri wa kueka rekodi ya kazi ninazozifanya na kuangalia ikiwa ninaweza kutunza muda vizuri. Wakati wa mchana na alasiri, mimi huwa ninashugulikia kazi za ushirikiano na pia zile za mawasiliano. Na kama vile mikutano, mawasiliano na wafanya kazi wenzangu, kujibu barua pepe na pia huwa napenda kufuatilia kazi zinazoushisha timu mbalimbali. Kwa kuwa mawasiliano utegemea sana mazingira na watu wengine, huu ni wakati mzuri wa kushirikiana, kuuliza maswali na kutoa mrejesho. Hili pia uweza kunisaidia kuhifadhi muda wa asubuhi kwa kazi binafsi zinazoitaji umakini wa juu. Ninatumia sana zana za kidigitari kama vile Microsoft Word, Excel na PowerPoint kuaanda nyaraka, kupanga data na kuwasilisha taarifa kwa njia ilio wazi na rahisi ya kueleweka ili muda huu wa mchana ninapokuwa nikishirikiana na wenzangu pia nisiweze kupoteza muda mwingi. Ingawa nina tija kubwa asubuhi, wakati mwingine pia huwa ninalazimika kufanya kazi usiku hasa pale ambapo kuna muda wa mwisho unaokaribia au kazi maarumu ambayo inaitaji utulivu wa hali ya juu. Usiku huwa ninaona kuna faida nyingi kwa sababu ya ukimya na kukosekana kwa usumbufu wa simu au mikutano, lakini pia huwa ninajua kuna changamoto zake kama vile uchovu, kupungua kwa umakini ambayo pia inaweza kutokana na athari za kuweza kupata usingizi. Ndiyo maana huwa ninajitahidi kutumia kazi za usiku kwa kiasi na mara nyingi huwa ni kazi za kumalizia au kurekebisha kazi ambazo nilikuwa nimezifanya awali hasa zile ambazo huwa nimezifanya asubuhi au matokeo ambao huwa nimepata kutokana na kuwa na mkutano na marafiki zangu au wafanyakazi wenzangu mchano. Kwa hiyo usiku huwa nahakikisha kuwa sina kazi nzito ya kuweza kuifanya. Lakini zaidi ya hayo nimeweza kueka mipaka mingi ya muda na mapumziko ili niweze kuepuka kuchoka na kupunguza ufanisi wangu katika kazi. Mfano mapumziko mafupi yanaweza kunisidia nikarejesha umakini, nikapunguza msongo wa mawazo na nikaongeza ubora wa kazi. Pia, nimeweza kujifunza kuomba msaada na kushauriana na wenzangu pale ambapo ninaona kazi ni nzito nina mzigo mkubwa sana Kwa hiyo, baada ya kujaribu kufanya kila kitu mimi mwenyewe au kwa uharaka, basi ninaweza kushirikiana na wengine ili kuraisisha. Na ninaona hii ni sehemu muhimu sana ya usimamizi wangu mzuri wa muda na kazi huwa inasonga kwa ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo kwa mjumla naeza nikasema kuwa mtazamo wangu wa kusimamia muda kazi ni unategemea hasa nidhamu, kujipanga, matumizi sahihi ya teknolojia na kujali afya yangu binafsi. Na nikiweza kuzingatia haya, ninafanya kazi kwa ufanisi zaidi na ninaweza nikatumia hasa izi zana za kijitari kwa busara na kudumisha uwiyano kati ya kazi na mapumziko na nimeona nimeweza kuongeza tija, ninaweza kudhibiti muda wa mwisho kwa ufanisi na ni pia ninaweza kudumisha ubora wa kazi bila kuathiri ustawi wangu wa muda mrefu.